Wakati wa furaha, mimi hujifurahisha kwa kujitumbukiza katika mambo yanayo upa moyo wangu amani na tabasamu kama vile, mimi hupenda kusikiliza muziki mchangamufu unaonifanya nishindwe kuzuia miguu yangu kucheza mara nyingi, mimi hupenda kutumia muda huo na watu ninaowapenda, tukicheka na kubadilishana hadithi za kufurahisha au, hata kujizawadia mlo maalum ninaoupenda. Aidha, mimi hutumia wakati huo kutafakari mambo mazuri, yaliyotokea na kuandika shukrani zangu, jambo ambalo huongeza maradufu hisia, hiyo ya furaha.

Napenda sana kufurahia mlo wa viazi karai ambavyo vimepikwa kwa ustadi na kukolezwa vyema na tomato sauce kila asubui jambo ambalo huleta ladha ya kipekee inayochangamsha ulimi wangu hakuna kitu kinacho kamilisha mlo huu zaidi kwa kuwa na glasi ya maziwa baridi pembeni kwani ulaini na ubaridi wa maziwa husaidia kuleta uwiano mzuri na viungo vya viazi hivyo mchanganyiko huu umekuwa ndio kimbilio langu la kipekee ninapotaka kupata mlo wa haraka wenye ladha ya nyumbani na faraja ya kweli. Ukinipa nishati na kuridhika kila ninapoketi kufurahia mchanganyiko huo wa vionjo.

Ninafuatilia na kusoma habari mbali mbali mtandaoni kupitia programu ya X zamani ilio itwa Twitter kwani mfumo huu unanipa fursa ya kupata taarifa za hivi punde kwa haraka na kwa wakati halisi kwangu mimi kutumia programu ya X ni njia bora ya kuungana na vyanzo vya habari vya kima taifa na kitaifa kufuata mijadala ya moja kwa moja na kupata mitazamo tofauti juu ya matukio ya nayotokea duniani kote papo hapo ninathamini sana uwezo wajukua hili kunipa habari fupi na zilizo chujwa kulingana na mapendekezo yangu jambo ambalo linalini saidia kubaki na uelewa wakutosha kuhusu mambo yanayo endelea katika nyanja za siasa teknolojia na uchumi bila kupoteza muda mwingi.

Naam, napenda kuvaa saa napenda sana kuvaa saa. Kwa sababu kwangu mimi, saa si chombo cha kuangalia muda tu, bali ni pambo muhimu linalo kamilisha mwonekano wangu kwa umakini na uasili. Ninavutiwa na jinsi saa inavyo weza kuongeza haiba na kutoa ishara ya nidhamu na ungwana iwe ni saa ya mkononi ya kawaida, yenye muundo wa kitambo, au saa ya kisasa ya kidigitali kuvaa saa ni kielelezo cha mtindo wangu binafsi na ni pambo ambalo halipitwi na wakati likinifanya nijisikie nimevaa vizuri na niko tayari kukabiliana na majukumu ya siku nikiwa na mwonekano na sifu na wa kuvutia.